Kuna changamoto mbalimbali ambazo ninapatana nazo kazini. Kwanza ni ukosefu wa mafunzo mazuri. Hili linasababisha kukosa kuelewa kazi ninayoifanya mara kwa mara. Wakati mwingine ninapata kwamba ninahitajika kufanya kazi ambayo sijapewa mafunzo kamili kuihusu. Ili kutatua hili changamoto inabidi nisome kwenye vitabu ama kwenye mafunzo ya mitandao ili nijifunze. Pia ninaweza nikamuuliza mtu ambaye amebobea katika mambo hayo anifunze. Sana sana mfanyikazi mwenzangu. Pili ni mawasiliano yasiyofaa. Mara kwa mara, ninapata kwamba mawasiliano ambayo yanafanyika kati yangu na wakubwa wangu ama walio chini yangu si mawasiliano yanayofaa. Kwa mfano, iwapo mtu anataka nifanye kazi na niimalize kwa muda wa siku mbili, mara nyingine ninakosa kuelezewa. Baada ya siku mbili, mimi nitakapokuwa nikidhani niko na siku kama tano ama wiki nzima ya kumaliza ile kazi. Nitapata kwamba mtu akiniuliza kwa nini sijaimaliza ile kazi. Iwapo hakuniambia siku ambayo nafaa kuimaliza kutatokea mzozo. Hivo naona kwamba mawasiliano ni muhimu sana. Na sana sana yawe mawasiliano ambayo yanatoa maelezo yote. Pia kuna migogoro ambayo inatokea kazini. Pia hilo ni changamoto. Unapata mara kwa mara. Watu wanapofanya kazi pamoja, migogoro inatokea. Inaweza tokea kutoka kwa mambo ya kibinafsi. Labda mtu mmoja ameongelelea mambo ambayo siyapendi kuhusu maisha yangu. Ama pia mimi nimeongea maneno ambayo hayajampendeza mtu mwingine. Mara nyingi mzozo unaweza kutokea, kujibizana ama pia kutoleana onyo kali. Kama vile usiwahi niongelesha hivyo ama usiwahi ongea mambo kuhusu maisha yangu. Mara nyingi, iwapo mambo haya yatatokea, kama ni mimi nimeongea ama kusema mambo ambayo hayafai kuhusu mtu mwingine. Ninapenda kuomba msamaha na iwapo mimi ndiye nimekosewa nikiombwa msamaha ninaweza kumsamehe aliyenikosea. Pia, kuna changamoto la ukosefu wa vifaa vya kufanya kazi. Ama pia vifaa vinavyopatikana vinakuwa katika hali mbaya ambavyo haviwezi kuifanya kazi vizuri ama kwa ukamilifu. Jambo hili likitokea ninapenda kuwauliza watu wanaohusika labda kununua vifaa ama kutengeneza vifaa vilivyoharibika watengeneze ama washughulikie kuvinunua vifaa mpya. Ninapenda sana kushughulikia changamoto zinapotokea ili kazi isije ikaharibiwa ama ikakosa kufanyika.

Kuna njia ambazo ninatumia ili kujifunza mambo mapya. Kwanza ni kupitia mwalimu ama mtaalamu. Hili lina hitajika mimi kuenda darasani ama kuenda kwa mtaalamu anayejua jambo ninalotaka kujifunza. Kwa mfano iwapo ni mambo ya masomo nitaeza kwenda darasani ama chuoni ili kufunzwa. Pia, kama ni mambo kama vile ya upishi ama kupika keki, ninaweza nikaenda kwa mpishi ili aweze kunipa mafunzo nami nikasoma kutoka kwake. Pili, ninapenda kujifunza mambo mapia kwa kusoma kutoka kwa vitabu. Kuna vitabu vya aina mbalimbali ambavyo vinatoa masomo ama maelekezo ya mambo ambayo ninahitaji kusoma. Kwa mfano, kuna wakati ninapenda kujifunza mambo ya kisayansi ambayo diyo kazi yangu halisia. Mara nyingi, ninavitafta vitabu. Vitabu naeza nikavitafta kwenye maktaba ama kwenye duka la vitabu nikanunua kitabu hicho. Ninaweza pia kuazima kitabu kutoka kwa mtu ambaye ninajua anacho kitabu ninachohitaji. Na pia ninaweza nikapata kitabu kwenye mtandao. Nikisha pata kitabu ninaweza kukisoma na kujipata mafunzo mapya. Ninapenda pia kupata mafunzo kuhusu mambo mapya kupitia kwa mtandao. Ninaeza nikaskiliza audio zirizo rekodiwa na mtu anayetoka anayetoa mafunzo kwa mfano kuna mafunzo ya kisayansi ambayo yamerekodiwa kwenye audio na audio zile zinaeza patikana kwenye mtandao. Kuna audio ambazo zinapatikana bure na zingine zinahitajika kuzinunua ili kuzipata. Pia ninaeza nikajifunza kwa njia ya kutazama video. Kuna video ambazo zinatengenezwa ili kutoa masomo ama mafunzo ya mambo mbalimbali. Kwa mfano, nimeweza kujifunza mambo mengi kuhusu upishi na kupika vyakula mbali mbali kwa kutazama video kwenye mtandao. Video hizi zinapatikana sana sana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok. Nimeweza pia kujifunza mambo mengi sana kuhusu upishi na kuandaa chakula kwa mtandao wa YouTube. Ninaona kwamba mafunzo ya kwa aina ya video mazuri zaidi yanapatikana kwenye mtandao wa YouTube. Nimeweza pia kujifunza mambo mbali mbali kuhusu teknolojia. Sana sana kuhusu teknolojia ibuka. Ninaweza pia nikatazama video ama nikaziweka kuzisave ili nizitazame baadae.